Ndiyo, naweza kusema kwamba, kuvaa miwani ni jambo la kawaida na lenye maana kubwa kwangu, na pia kwa watu wengi, miwani kwangu siyo tu chombo cha kusaidia kuona vizuri, bali pia ni sehemu ya maisha ya kila siku na hata utambulisho. Kwanza kabisa, miwani hunisaidia kuona kwa uwazi zaidi Hasaa wakati wa kusoma, kuandika, kutumia kompyuta au kuangalia vitu vilivyo mbali bila miwani, macho yanaweza kuchoka haraka, kichwa kinaweza kuuma na hata umakini hupungua Kwa hiyo, kuvaa miwani hunifanya nijisikie huru na mwenye uwezo wa kufanya shughuli zangu bila usumbufu Pili, miwani hunisaidia kulina macho yangu Kuna miwani maalumu inaokinga macho dhidi ya mwanga mkali wa jua au mwanga wa screen ya kompyuta na simu katika dunia ya sasa ambapo tunatumia teknolojia sana Miwani ya aina hii ni muhimu kwa afya ya macho inasaidia kupunguza uchovu wa macho na kulinda macho dhidi ya madhara ya muda mrefu Hii hunifanya nijisikie nimejitunza vizuri na kuchukua hatua za kujilinda kiafya Pia miwani ina mchango mkubwa katika muonekano wa mtu kwa wengi Miwani imekua sehemu ya mtindo wa mavazi Kuna miwani ya aina na mtindo mbalimbali Kwanzia ya kisasa hadi ya kitamaduni kuwa miwani inayokufaa, kunaeza kuongezea, kujiamini na kufanya ujisikie vizuri unapokuwa mbele ya watu watu wengine hata huvaa miwani kama mapambo Hata kama hawana shida ya macho Kwa sababu tu inapendeza na inawapa muonekano fulani wanaoupenda Zaidi ya hayo, kuvaa miwani kunanifundisha kuwajibika Miwani ni kitu cha kutunza unahitaji kuilinda isivunjike Kuisafisha mara kwa mara na kuhakikisha unaiweka mahali salama Hii hunifanya nijifunze kuwa makini na vitu vyangu na kujali afya yangu kibinafsi Pia hunikumbusha umuhimu wa kufanya vipimo vya macho mara kwa mara ili kuhakikisha macho yako yako katika hali nzuri Kwa upande wa kijamii, kuvaa miwani pia hunisaidia kuvunja dhaana patofu zamani watu walidhani kuvaa miwani ni sherehe ya udhaifu au uzee, lakini sasa hali imebadilika watu wengi wanavaa miwani kwa fahari na imekua kitu cha kawaida kabisa Hii hunisaidia kujikubali jinsi nilivyo na kutambua kuwa kila mtu ana mahitaji yake ya kipekee Kwa ujumla, ndiyo kuvaa miwani ni sehemu muhimu ya maisha inanisaidia kuona vizuri, kulinda macho yangu, kuboresha muonekana wangu na nifundisha kujali afya yangu. Miwani siyo kikwazo, pali ni msaada unaorahisisha maisha na kunifanya njijikia vizuri zaidi kila siku.

Mara nyingi ninapocheza huwa nacheza na watu walio karibu nami, kimaisha, hasa marafiki, ndugu au watu niliolewa nao vizuri. Kucheza kwangu sio tu kwa ajili ya burudani, bali pia ni njia ya kuimarisha mahusiano, kupunguza msongo wa mawazo, na kufurahia muda wa pamoja. Aina ya mchezo na watu ninaocheza nao, hutegemea mazingira, muda niliokuwa nao, na aina ya burudani ninayotaka wakati huo. Kwa mfano, mara nyingi hucheza na marafiki zangu, hawa ni watu ninaoshirikiana nao katika mambo mengi ya maisha. Hivyo kucheza pamoja huwa rahisi na kunaleta furaha zaidi. Tunaeza kucheza michezo ya nje kama mpira wa miguu, mpira wa kikapu, au hata mchezo wa jadi ambayo hutufanya tukumbuke utoto wetu. Wakati mwingine pia hucheza michezo ya ndani kama karata, drafti au michezo ya body Hasa tunapokutana jioni au wikendi michezo hii hutupa nafasi ya kuzungumza, kucheka na kushirikirana kwa karibu zaidi. Pia mara nyingine hucheza na ndugu au wanafamilia. Kucheza na familia kuna ladha ya kipekee kwa sababu kunajenga umoja na mashikamano. Inaweza kuwa kucheza na wadogo zangu jambo linalonipa furaha na kunisaidia kupumzika kiakili. Michezo hii mara nyingi kuwa huwa rahisi na ya kufurahisha. Kwa kukimbizana, kucheza mpira kidogo au michezo ya maneno. Kucheza na familia hunikumbusha umuhimu wa kutumia muda pamoja na kudhamini mahusiano ya karibu. Katika nyakati za kisasa, pia hucheza na marafiki wa mtandaoni. Hasa kupitia michezo ya video au michezo ya simu. Ingawa hatuko pamoja kimwili, michezo hii hutupa nafasi ya kushirikiana, kushindana na kwa afya, kwa kuwasiliana Wakati mwingine kucheza mtandaoni hunifanya nikutane na watu wapya kutoka sehemu tofauti, jambo linapopanua mtazamo wangu na kunifanya nijifunze tamaduni au mitazamo mipya. Zaidi ya hayo, kuna nyakati ambapo hucheza na wenzangu kazini au shuleni. Hasa wakati wa mapumziko au shughuli maalum. Hii hunisaidia kuvunja ukawaida wa kazi, kupungua uchovu na kujenga mahusiano mazuri ya kizazi. Kucheza nao hunifanya niwaone kwa mtazamo tofauti sio tu kama wafanyakazi wenzangu. Bali kama watu wanaopenda burudani na furaha kama mimi. Kwa ujumla, ninacheza mara nyingi na watu ninaosikia uhuru nao wale wanaonifanya nicheke, nijisikie vizuri na nisahau kwa muda changamoto za maisha. Si kucheza pamoja. Sio tu kuhusu mchezo wenyewe. Bali ni kuhusu uhusiano, furaha na kumbukumbu nzuri. Tunazozijenga pamoja.

Kila siku hutumia zana mbalimbali za dijiti ambazo hunisaidia kurahisisha maisha. Kuongeza ufanisi kazini na kubaki nikiwa nimeunganishwa na watu wengine Zana hizi zimekua sehemu muhimu ya maisha ya kila siku, kuanzia mawasiliano hadi kujifunza na kujiburudisha matumizi yake hutegemea mahitaji ya siku husika. Lakini kuna baadhi ambazo hutumika karibu kila siku bila kukosa Kwanza kabisa, hutumia simu ya janja kama kifaa kikuu cha dijiti Kupitia simu ninaweza kuwasiliana na wengine na kwa uraisi kupitia simu za kawaida. Ujumbe mfupi au mitandao ya kijamii kama Whatsapp na Telegram. Pia hutumia simu kupata habari, kuangalia barua pepe, kupanga ratiba na hata kufanya malipo ya kidijiti. Simu imekua kifaa muhimu sana kwa sababu inaunganisha jana zana nyingi katika kifaa kimoja Pili hutumia kompyuta au laptop kwa kazi zinazohitaji umakini zaidi. Kupitia kompyuta hutengeneza na kuihariri nyaraka kufanya tafiti mtandaoni, na kushiriki katika mikutano ya mtandaoni kwa kutumia majukwaa kama zoom au google meet. Kompyuta hunipa nafasi ya kufanya kazi kwa haraka na kwa mpangilio mzuri zaidi. Hasa pale kazi zinapohitaji kuandika au kuchambua taarifa nyingi. Zana nyingine muhimu ni programu za kupanga kazi na muda. Hizi hunisaidia kuweka kumbukumbu za kazi, ratiba au malengo ya kila siku kwa kutumia kalenda ya dijiti au programu za orodha ya kazi. Ninaweza kukumbushwa kazi muhimu na tarehe za mwisho. Hii hunisaidia kuepuka kusahau majukumu na kunifanya niwe na mpangilio mzuri wa siku yangu. Pia hutumia mtandao na injini za utafutaji kila siku. Kupitia mtandao ninaweza kujifunza mambo mapya, kusoma makala, kuangalia video za elimu na kupata majibu ya maswali mbali mbali, injini za utafutaji hunisaidia kupata taarifa kwa haraka, Jambo linalo okoa muda na kuongeza maarifa yangu. Kwa upandw wa mawasiliano na ya kijamii hutumia mitandao ya kijamii kama Facebook, Instagram au X. Mitandao hii hunisaidia kuwasiliana na marafiki, kufuatilia habari na kujua kinachoendelea duniani. Ingawa hutumia kwa tahadhari ili isichukue muda mwingi bado hii ni sehemu ya zana na za kila siku. Mwisho hutumia zana za burudani za dijiti kama programu ya kusikiliza mziki, kuangalia filamu au kusoma vitabu vya mtandaoni. Zana hizi hunisaidia kupumzika baada ya kazi na kuwasawazisha maisha ya kazi kuna mapumziko, kwa ujumla zana za dijiti zinazotumika kila siku hunisaidia kuwasiiana, kufanya kazi kwa ufanisi, kujifunza au kujiburudisha. Bila zana hizi, maisha ya kila siku yangekua magumu Zaidi na yenye kuchukua muda mwingi.

Kama ninegepata fursa ya kuchagua mji mmoja wa kutembelea duniani, ningependa sana kutembelea Paris. Mji unaoajulikana kama mji wa mapenzi na sanaa. Paris unanivutia kwa sababu unahistoria ndefu, utamaduni utajiri na mandhari ya kipekee ambayo imevutia watu kutoka pande zote za dunia kwa miaka mingi. Kutembelea mji huu kungekua sio tu safari ya kawaida Bali pia uzoefu wa kujifunza na kufurahisha maisha kama namna tofauti Kwanza kabisa, ningependa kutembelea paris kwa ajili ya historia na sanaa yake mji huu una makumbusho maalumu duniani kwa kama Lovre ambako kuna kazi za sanaa za zamani kubwa kama Monalisa kutembea katika makumbusho haya kungekuwa kwa kama kusafiri kupita Kupitia nyakati tofauti za historia na kuona jinsi ubunifu wa binadamu ulivyokuwa Pia ningependa kuona mjengo ya kihistoria kama Notre Dame na Arc de Triomphe ambayo yanayoonyesha usanifu wa kipekee na hadithi nyingi nyuma yake Pili, Paris inanivutia kwa sababu ya utamaduni na maisha ya kila siku ya wakazi wake Ningependa kukaa katika vijiwe vidogo vya kahawa nikitazama watu wakipita huku nikifurahia kahawa au chai ya asili ya kifaransa maisha ya mji huo humo yanaonekana kuwa na mchanganyiko wa utulivu na masisimko jambo linalolifanya niwe na hamu ya kuyaona kwa macho yangu mwenyewe Pia ningependa kujifunza maneno machache ya kifaransa ili kuwasiliana na wenyeji na kuelewa zaidi mtazamo wa maisha sababu nyingine ni chakula, Paris inajulikana kwa vyakula vyake vitamu na vya kipekee Ningependa kuonja mikate ya kifaransa, jibini, mbali mbali na vitafunwa kama kroisanti chakula ni sehemu muhimu ya tamaduni na kuonja vyakula vya mji fulani hunisaidia kuelewa mji huo kwa undani zaidi Zaidi ya hayo, ningependa kutembelea paris kwa ajili ya mandhari ya kimapenzi na ya kupumzisha kutembea kando ya mto siene jon au kupanda mnara wa Eiffeli na kuona mji wote kutoka ju ungekuwa uzoefu wa kukumbukwa maisha yote mandhari haya hunifanya nifikirie kuhusu uzuri wa maisha na umuhimu wa kuchukua muda wa kufurahia dunia inayotuzunguka Kwa ujumla, ningependa kutembelea paris kwa sababu inachanganya historia, sanaa, utamaduni, chakula na mandhari nzuri katika mji mmoja. Safari hiyo ingenipa kumbu kumbu zisizosahaulika, maarifa mapya na mtazamo mpana zaidi wa dunia.

Mpira wa besiboli una historia ndefu iliyojaa matukio makubwa na ya kukumbukwa. Lakini mojawapo ya wakati mkuu kabisa katika historia ya besiboli ni pale mchezo huu ulipobadilika kutoka kuwa burudani ya kawaida hadi kuwa alama ya umoja matumaini na mabadiliko ya kijamii wakati huu haukuwa tukio moja tu la ushindi bali ulikuwa mchanganyiko ya matukio yaliyobadilisha mwelekezo wa mchezo na jamii kwa ujumla. Kwanza, wakati mkubwa besiboli unaweza kuonekana kupitia mechi kubwa na kihistotia zilizowahi kuchezwa. Katika michezo hii, wachezaji walionyesha uwezo wa hali ya juu, nidhamu na na ujasiri. Mashabiki walishuhudia mapambo makali kati ya timu ambapo ushindi au kushindwa kuliamuliwa kwa tofauti ndogo sana. Michezo hii ilifundisha watu umuhimu wa subira, juhudi za pamoja na kutoka na kutokata tamaa hadi dakika ya mwisho Pili besiboli ina wakati mkuu alitokana na kuibuka kwa wachezaji mashuhuri waliobadilisha mchezo. Wachezaji hawa hawakuwa tu hodari uwanjani bali pia walikuwa vielezo vya nidhamu, bidii na uongozi kupitia vipaji vyao Walivutia vizazi vipya kuupenda mchezo wa besiboli. Mafanikio yao yalionyesha kuwa kazi ngumu na kujitolea mtu anaweza kufikia ndoto zake bila kujali changamoto alizopitia Zaidi ya hayo, wakati mkuu wa besiboli unaonekana wazi katika mabadiliko ya kijamii yaliyoletwa na mchezo huu. Besiboli ilitumika kama jukwaa la la kuvunja mipaka ya ubaguzi na kuleta watu wa asili na tamaduni tofauti pamoja pale wachezaji kutoka makundi yaliyotengwa hapo awali, walipopata nafasi ya kucheza katika ligi kubwa. Hilo ilikuwa tukio kubwa si kwa mchezo tuba bali pia kwa jamii nzima. Lilionyesha kuwa michezo inaweza kuwa chombo cha haki, usawa na mabadiliko chanya. Pia besiboli imekuwa na wakati mkuu katika kuunganisha jamii na mataifa. Wakati wa mashindano makubwa, watu kutoka maeneo tofauti hukusanyika kushabikia timu zao Hata wale wasioelewa sana sheria za mchezo hujikuta wakivutwa na hisia shangwe na mshikamano unaoletwa na besiboli mchezo huu umeweza kuunganisha familia marafiki na jamii kwa ujumla mwisho wakati mkuu wa mpira wa besiboli uko katika urithi wake wa kudumu besiboli siyo tu mchezo unaochezwa kwa kushinda bali ni hadithi inayondelea kuandikwa kila kizazi kila kizazi kina wakati wake mkuu iwe ni ushindi wa kihistoria mchezaji wa kipekee au tukio lililoguswa mioyo ya watu wengi wakati huu mkuu huifanya besiboli ibaki kuwa mchezo zaidi ya mchezo inakuwa sehemu ya utamaduni historia na kumbukumbu za watu kwa ujumla wakati mkuu wa mpira wa besiboli ni makusanyiko wa mafanikio changamoto mabadiliko ya kijamii na mashikamano na binadamu ni wakati unaokumbusha kuwa michezo ina nguvu na kuhamasisha, kuunganisha na kubadilisha maisha ya watu duniani kote.

Katika kazi zangu, natamani kufikia kiwango ambacho sio thuku kinanipa mafanikio binafsi, mbali pia kinaacha mchango wa maana kwa watu na jamii kwa ujumla. Malengo yangu ya kikazi hayaishi kwenye cheo au mshahara peke, mbali yanahusisha ukuwaji wa maaarifa ujuzi na adhali ya chanya inayoweza kuleta kupitia kazi ninayofanya. Kwanza kabisa, ninataka kufikiria umahiri wajuu katika taaluma yangu Hii ina maana ya kuendelea kujifunza kila wakati, kuboresha ujuzi wangu na kuua mtu anayeheshimika kwa waledi wake Natamani nifikie mahali ambapo watu wananiamini kwa sababu ya ubora wa kazi yangu maamuzi yangu yenye busara na uwezo wangu wa kutatua changamoto kwa ufanisi Umahiri huu utanisaidia kuwa na uwakika wa kile ninachofanya na kutoa matokeo bora zaidi pili, ninataka kufika nafasi ya uongozi au ushawishi si lazima iwe cheo kikubwa pekee mbali na nafsi ambao inaniruhusu kuwaongoza au kuhamamisha wengine natamani kusaidia kukuza vipaji vipaji vya watu ninaofanya nao kazi kushiriki maarifa na kuunda mazingira chanya ya kazi kuwa kiongozi mzuri, kwangu ni kuwa mtu anayesikiliza, anayetoa mwelekeo na anayejali maendeleo ya wengine Tatu, ninataka kufikia utulivu na kuridhika kikazi nitatamani kufanya kazi ninavyoipenda na inaolingana na maadili yangu kufikia hatua ambayo ninafurahia kile ninacho fanya kila siku bila kuhisi kulazimishwa, ni jambo muhimu sana kwangu utulivu huu utanisaidia kuwa na umuiano mzuri kati ya kazi na maisha binafsi jambo linalochangia afya njema na mwili na akili Zaidi ya hayo ninataka kufikia mchango wa kudumu kupitia kazi zangu Natamani kazi ninayoifanya iwe na athari inayodumu hata baada ya muda kupita hii inaweza kuwa kupitia mradi mfimo au watu niliowasaidia kukua kujua kwamba kazi yangu imelete mabadiliko chanya hata madogo hunipa motisha na maana huwa kubwa ya kufanya kazi kwa bidii Mwisho ninataka kufikiria uhuru wa kufanya muamuzi na ubunifu katika kazi zangu natamani kuwa na nafasi ya kubuni, nijaribu mawazo mapya na kushiriki katika uamuzi wa mwelekeo wa kazi au shirika uhuru wa huu utanisaidia kutumia vipaji vyangu kikamilifu na kuleta ubunifu unaweza kuboresha kazi na jamii Kwa ujumla nataka kufikia hatua ya watu ya kuwa mtu aliyekua kitaaruma mwenye ushawishi chanya na anayejivunia safari ya kazi yake mafanikio ya kweli kwangu ni pale kazi zangu zinapokuwa chanzo na maendeleo binafsi furaha na mchango kwa wengine.